Ndiyo, nimeshawai kwenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa na kila safari imekua uzoefu wa kipekee, unaofungua upeo wangu wa kufikiri kuhusu ubunifu wa binadamu. Nafurahia sana kuona michoro ya rangi za mafuta na sanamu ambazo zinaelezea hadithi mbalimbali za kihistoria na kitamaduni bila kutumia maneno yoyote. Kwenda maonyesho ya sanaa kunanipa fursa ya kuwatia moyo wasanii wa ndani na pia kunanifanya nidhamini uzuri uliopo katika maelezo madogo ya kazi zao za mikono ambazo mara nyingi huchukua muda mrefu kukamilika.

Mimi hutumia wifi zaidi ninapokuwa nyumbani au ofisini kwa sababu ni haraka na inawezesha kufanya kazi kubwa kama kupakua faili au kutazama video bila wasiwasi wa kuisha kwa vifurushi. Hata hivyo, ninapokuwa safarini au njia ya maeneo yenye wifi, mimi hutumia data ya simu ili kuhakikisha ninaendelea kuwasiliana na marafiki na kupata habari mpya kupitia mitandao ya kijamii. Kutumia njia zote mbili, kunanipa uhakika wakuwa hewani wakati wote na kunarahisisha maisha yangu ya kidigitali katika ulimwengu huu wa sasa.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kusoma vitabu vya fasihi na hadithi za kusisimua kwa sababu vina nisaidia kupano upeo wangu wa kufikiria na kujifunza tamaduni mbalimbali duniani. Pia, napenda sana kufanya mazoezi ya asubuhi kama kukimbia au kunyoosha viungo ili kuweka mwili wangu katika hali ya uchangamfu na afya njema kabla ya kwanza majukumu ya siku. Shughuli hizi mbili zinanipa usawa mzuri kati kuimarisha akili yangu na kujenga mwili wangu. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wangu wa kila siku.

Mimi hupenda sana kucheza michezo ya video wakati wangu wa mapumziko kwa sababu ninjia nzuri ya kunifanya nichangamke na kupunguza msongo wa mawazo bada ya kazi. Michezo ya video inanisaidia kukuza uwezo wangu wa kufanya mamuzi ya haraka na pia kunipa fursa ya kucheza na kushindana na marafiki zangu kwanjia ya mtandao. Ingawa napenda sana michezo hii, mimi hujaribu kuwa naratiba malum ili kuhakikisha kuwa naitumia kwa kiasi na kuendelea kutekeleza majukumu yangu mengine ya kila siku kufanisi mkubwa.

Mimi binafsi hupendelea sana mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuongeza umakini wangu katika majukumu ninayo fanya. Mahali pa kimya hunipa fursa ya kutafakari kwa kina na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila usumbufu wa sauti zisizo hitajika zinazo weza kunitoa kwenye mstari. Ingawa wakati mwingine mazingira yenye uchangamfu yanaweza kuvutia, utulivu wa mahali pa kimya ndio unao nifanya nijihisi mwenye furaha na amani zaidi. Iwe ni wakati wa kusoma kufanya kazi au hata kupumzika tu baada ya siku ndefu.

Mimi hutumia njia mbalimbali kuhifadhi pesa zangu ili kuhakikisha nina usalama wa kifedha kwa ajili ya badae. Njia kuu ninayoitumia nikueka sehemu ya mapato yangu kwenye akaunti ya akiba benki kila mwisho wa mwezi mara tu baada ya kupokea mshara wangu. Pia, mimi ni mwanachama wa kikundi cha kueka na kukopa ambacho hunisaidia kuwa na nidhamu ya kuhifadhi kiasi kidogo kila wiki. Njia hizi zinanisaidia sana kuwa na akiba ya dharura na pia kupanga mipango ya kimaendeleo kama vile kuekeza kwenye miradi midogo midogo ya biashara ili kuongeza kipato changu.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupenda kufuata ratiba maalumu inayonisaidia kupata usingizi mnono na kujiandaa kwa ajili ya siku inayofuata. Kwanza, mimi hupanga nguo nitakazovaa na kuhakikisha mkoba wangu wa kazi uko tayari ili nisipate usumbufu wa asubuhi. Bada ya hapo, mimi hutenga dakika chache kusoma kitabu au kutafakari kuhusu mambo niliyoyafanya siku nzima na kuandika malengo ya kesho. Hatimaye, mimi huzima vifaa vyote vya kielektroniki kama simu na televisheni ili kuipa akili yangu utulivu unaohitajika kabla ya kupumzika kabisa kitandani.

Ndiyo, mimi hupenda sana kwenda pwani kwa sababu mazingira ya bahari yanayotoa utulivu wa kipekee na hewa safi na inayoburudisha akili na mwili. Napenda kutembea kwenye mchanga mweupe nyakati za jioni, huku nikitazama jua likizama. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye amani sana. Pwani pia ni mahali pazuri pa kujumuika na marafiki au familia kwa ajili ya michezo ya majini na kufurahia vyakula vya asili vya baharini. Hivyo, kila safari ya kwenda pwani huwa ni uzoefu wa kusisimua na wenye kumbukumbu nzuri kwangu.

Mimi binafsi hupendelea zaidi kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma kunanipa fursa ya kupata maarifa mapya na kuelewa mitazamo tofauti ya watu duniani kote. Kusoma vitabu makala au habari mbali mbali, kunanisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiri na kuboresha msamiati wangu wa kila siku kwa njia rahisi na ya kuburudisha. Ingawa kuandika ni muhimu kwa ajili ya kutunza kumbukumbu na kuelezea mawazo yangu. Kusoma kunabaki kuwa shughuli ninayoipenda zaidi kwani inanifanya nijiskie kama ninasafiri kuenda sehemu mpya bila hata kuondoka mahali nilipo.

Sheree yangu ninayoipenda zaidi kuliko zote ni sheree ya siku yangu ya kuzaliwa Kwa sababu ni wakati wakipekee wa kujumuika na familia na marafiki wakaribu ili kufurahia zawadi ya maisha siku hiyo, mimi hupenda kuandaa chakula kitamu na vinywaji na mara nyingi tunatumia muda mwengi kupiga hadithi, kucheza muziki na kupeana maneno ya kutiana moyo kwa ajili ya mwaka mpya wa maisha unaoanza Kwangu mimi, sherehe hii ni muhimu kwani unanikumbusha muhimu wa kushukuru kwa kila hatua ninayopiga na pia kuimarisha uhusiano wangu na watu ninaowapenda sana.

Wakati wajua kali, mimi hupendelea zaidi kubaki ndani ya nyumba au kutafta mahali penye kivuli kingi ili kujiepusha na joto kali linaloweza kuchosha mwili. Katika kipindi hicho, mimi hupena kunywa maji mengi ya baridi au juisi ya matunda ili kueka mwili wangu katika hali ya unyevu na kupunguza kiu. Pia, ikiwa niko nje, mimi upena kuvaa miwani ya jua na kutumia mwamvuli. Lakini mara mingi, nitachagua kutulia na kusoma kitabu au kusikiliza muziki paka jua litakapopungua makali yake jioni.

Wakati walikizo, mimi hupenda kujistawisha kwa kufanya mambo yanayo imarisha mwili na akili yangu ili kurejesha nguvu baada ya kipindi kirefu cha kazi. Mimi hutumia muda mwingi kusoma vitabu vya hamasa na kujifunza ujuzi mpya kupitia mtandao. Jambo ambalo hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Pia mimi hupendelea kufanya mazoezi ya viungo na kutembelea marafiki au ndugu ili kuimarisha mahusiano yangu ya kijamii. Huku nikipata fursa ya kutafakari malengo yangu ya baadaye katika mazingira tulivu yenye amani.

Inapokaribia muda wa mwisho kukamilisha kazi, mimi hupenda kwanzia kwa kupanga vipaumbele viangu ili kushugulikia majukumu muhimu zaidi kwanza. Mimi hutengeneza orodha ya mambo ya kufanya na kuigawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ambazo ni rahisi kuzidhibiti bila kupata msongo wa mawazo. Pia, mimi hujaribu kuepuka usumbufu wowote na kubaki na umakini kamili mpaka nitakapohakikisha kua kazi imekamilika kwa ubora unaotakiwa kabla ya muda huo kupita kabisa.

Timu ninayoipena sana katika mchezo mpira wa miguu ni Manchester United na nimekuwa nikiishabikia tangu mwaka wa elfu mbili na kumi, kutokana na historia yao kubwa ya ushindi. Nakumbuka mchezo mmojo wa kusisimua sana ambapo, timu yangu ilipata ushindi wa kustaabisha dhidi ya mahasimu wao wakubwa katika dakika ya nyongeza. Jambo ambalo liliwafurahisha mashabiki duniani kote. Mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hiyo ni yule mwenye kasi na uwezo mkubwa wakufunga mabao muhimu kila wakati timu inapokuwa kwenye shinikizo. Timu yangu inaposhinda, mimi hujihisi mwenye furaha na hamasa kubwa ya kuanza wiki yangu kwa bidii.

Mimi binafsi hupendelea zaidi kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu inanipahuru mkubwa wa kutumia rangi mbalimbali kuelezea hisia zangu za kuleta uhai katika picha. Kupaka rangi ni shughuli inayotuliza akili sana na inanisaida kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi nyingi za mchana. Kwani inanihitaji kuwa na umakini na utulivu wa hali ya juu. Ingawa kuchora ni msingi wa sanaa yoyote ya picha, uwezo wa kuchanganya rangi tofauti na kuona jinsi zinavioleta mwonekana mpya na kuwavutia ndio jambo linalo ni furaisha zaidi kila ni napopata muda wa kufanya sanaa hii nyumbani kwangu.

Mimi binafsi hupendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyozi au AC kwa sababu upepo wa nje unanipa hisia ya uhalisia na hewa safi inayoburudisha mwili kwa njia ya asili kabisa. Kutumia AC wakati mwingine kunaweza kufanya mazingira ya ndani ya nyumba yawe na baridi kali isio ya lazima. Jambo ambalo linaweza kunifanya nijihisi vibaya au kupata mafua. Hivyo basi, mimi hupenda zaidi kufungua madirisha ili kuruhusu upepo mwanana uingie ndani. Kwani hiyo ni njia bora zaidi ya kupata utulivu na kufurahia hali ya hewa ya nje bila gharama yoyote ya ziada ya umeme.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuvaa kofia hasa nyakati za mchana kunapokuwa na jua kali kwa sababu inanisaida kulinda macho yangu na uso wangu dhidi ya miale ya jua. Pamoja na ulinzi huo, kofia pia ni sehemu muhimu ya staili yangu ya mavazi inayofanya nionekane nadhifu na mwenye kuvutia zaidi ni napokuwa nje na marafiki zangu. Kuna aina nyingi za kofia ninazozipenda lakini kofia za michezo ndizo ninazozitumia mara nyingi zaidi kwani ni rahisi kuzivaa na mavazi tofauti ya kawaida. Jambo ambalo hunipa ujasiri na faraja kubwa kila ninapozitumia katika shuguli zangu za kila siku.

Chakula ninachokipenda zaidi kula jioni ni ugali uliopikwa vizuri ni kisindikizwa na mboga za majani kama mchicha, pamoja na samaki wa kukaanga au nyama ya mchuzi. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni chakula chenye virutubisho vingi na kinanipa nguvu ya kutosha, lakini pia hakileti usumbufu tumboni wakati wa kulala. Mara nyingi, baada ya mlo huo wajioni, mimi hupenda kunywa glasi ya maji ya vugu vugu au kikombe cha chai ya tangawizi ili kusaidia mmengenyo wa chakula na kuufanya mwili wangu ujihisi mwepesi na wenye afya kabla ya kupumzika.

Mimi hupenda kwenda sinema angalao mara moja kwa mwezi, hasa mwishoni mwawiki ninapokuwa sina majukumu mengi ya kikazi. Kwenda sinema ni njia nzuri ya kuburudika na kujipumzisha huku ni kifurahia filamu mpya zenye kusisimua katika skrini kubwa na mfumo mzuri wa sauti unaopatikana huko. Mara nyingi, mimi huambatana na marafiki zangu wakaribu kwa sababu inanipa fulsa ya kubadilisha na mawazo na kufurahia vichekesho au matukio ya kusisimua pamoja nao. Jambo ambalo hufanya uzoefu wa kutazama filaumu, uwe na kumbukumbu nzuri na ya kufurahisha zaidi kila tunapomu tembelea jumba la sinema.

Mimi binafsi hupendelea zaidi kula chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya ya moyo wangu na hunifanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu siku nzima. Ingawa vyakula venye mafuta wakati mwingine hua na ladha nzuri na ya kuvutia, mimi hujaribu kuepuka ili kulinda mwili wangu dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza na kudhibiti uzito wangu kwa njia ya asili. Napenda sana kula mboga za majani, matunda na vyakula vilivyochemshwa na kupikwa kwa mvuke. Kwani, njia hizi za mapishi hunisaidia kuhifadhi virubutisho muhimu na kutoa ladha halisi ya chakula bila kuongeza kalori zisizo hitajika mwilini.

Kinywaji ninachopenda zaidi kunywa asubuhi ni chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na mdalasini kwa sababu inanisaidia kuamsha mwili na kunipa uchangamfu wa kuanza siku yangu kwa nguvu. Mara nyingi, mimi huinywa ikiwa moto sana pamoja na kitafunwa kidogo kama mkate au andazi. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nguvu na utulivu wa akili kabla ya kuelekea kwenye majukumu yangu ya kila siku. Wakati mwingine ikiwa hali ya hewa ni ya joto, mimi hupendelea kunywa glasi ya maji ya uvuguvugu yenye limau ili kusafisha mwili na kuweka katika hali nzuri ya kiafya mapema asubuhi.

Mimi hupendelea zaidi kufanya kazi na wengine katika mazingira ya timu kwa sababu ushirikiano unaruhusu kubadilishana mawazo mapya na kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Kufanya kazi na watu wengine kunanipa fursa ya kujifunza ujuzi tofauti kutoka kwa wenzangu na pia kuongeza ufanisi wa kazi kwani kila mtu anachangia kile anachokijua vizuri zaidi. Ingawa wakati mwingine kufanya kazi peke yangu kunanipa utulivu na umakini wa juu kwa majukumu fulani, naona kuwa mafanikio makubwa na ya kudumu yanapatikana zaidi kupitia nguvu ya pamoja na mshikamano wa timu kazini.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Mimi huanza kwa kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ili kila mwanachama aelewe majukumu yake vizuri. Mimi hupenda kusikiliza maoni ya wenzangu kwa makini na kutoa msaada pale unapohitajika. Kwani, naamini kuwa kuheshimiana na kusaidiana ndiyo msingi wa mafanikio ya timu yoyote. Pia, mimi hujaribu kuwa mnyumbulifu na mwenye mtazamo chanya hata tunapokutana na changamoto. Nikilenga zaidi kupata suluisho la pamoja ambalo litatusaidia kufikia malengo yetu kwa ufanisi na kwa wakati uliopangwa.

Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni utamaduni wake wakusaidiana na kuheshimiana miongoni mwa wafanyakazi wote. Jambo ambalo linatengeneza mazingira mazuri ya kazi. Shirika langu linadhamini sana maendeleo ya wafanyikazi wake kwa kutoa fursa ya mafunzo mara kwa mara ili kutuongezea ujuzi na maarifa mapya katika nyanja mbalimbali za kikazi. Pia, napenda jinsi tunavyoweza kuwasiliana kwa uhuru na uongozi wetu. Hali inayotufanya sote tujione kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya kampuni na kutupa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii kila siku ili kufikia malengo tuliojiwekea kwa pamoja.

Ninapopata muda wa mapumziko nikiwa kazini. Mimi hupendelea kwanza kusimama na kutembea kidogo ili kunyoosha viungo na kupata hewa safi. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza uchovu wa kukaa muda mrefu. Pia, mimi hutumia wakati huo kunywa maji au kikombe cha kahawa huku nikizungumza na wafanyi kazi wenzangu kuhusu mambo mbali mbali yasio ya kikazi. Hali inayosaidia kuimarisha mahusiano yetu na kuifanya akili yangu itulie. Mara nyingine, mimi hupenda kusikiliza mziki wa upole au kutumia dakika chache kutafakari na kupanga majukumu yangu yaliobaki. Ili ninapo rudi kuendelea na kazi niwe na nguvu mpya na umakini mkubwa zaidi.

Harufu ninayoipenda zaidi kuliko zote ni harufu ya ardhi, iliyonyeshewa na mvua ya kwanza baada ya kipindi kirefu cha kiangazi, kwani inanipa hisia ya amani na usafi wa mazingira. Harufu hii hunikumbusha utulivu wa kijijini, na matumaini ya msimu mpya wa mavuno. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye furaha, na mchangamfu sana. Pia, mimi hupenda harufu ya kahawa safi inayochemka asubuhi. Kwa sababu harufu hiyo kali na nzuri, huniamisha na kunipa hamasa ya kuanza siku yangu kwa umakini na bidii kubwa. Ikinifanya nijihisi mchangamfu katika kila hatua ya asubuhi yangu.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na akili iliofunguka. Kwa sababu naamini kuwa maoni hayo ni fursa nzuri ya mimi kujifunza na kukua kibinafsi na kitaaluma. Ninaposikiliza maoni mimi hutoa kipaumbele kwa kile kinachosemwa bila kujihami. Nikijaribu kuelewa upande wa mwenzangu na kuchukua mambo yote ya msingi yatakayo nisaidia kuboresha utendaji wangu wa kazi. Hata kama maoni ni ya kukosoa, mimi huyachukulia kama changamoto ya kunifanya niwe bora zaidi. Huku nikishukuru kwa uaminifu wa mtoa maoni kwani hiyo ndio njia ya pekee ya kujenga ushirikiano imara na kufikia mafanikio ya kweli katika mazingira yoyote ya kazi.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu ni kipindi cha sherehe, mapumziko na kukutana na familia baada ya kufanya kazi kwa bidhii mwaka mzima. Katika mwezi huu, hali ya hewa mara nyingi hua nzuri na kuna msisimuko mkubwa wa maandalizi ya mwaka mpya, jambo ambalo hunipafuraha na matumaini ya mafanikio zaidi. Pia, disemba ni wakati ambao mimi hupata fursa ya kutafakari, malengo niliyofikia na kupanga mipango mipya ya maendeleo yangu. Huku ni kifurahia vyakula vya asili na mazingira ya kijijini au maeneo ya utalii ni kiwa na wapendwa wangu.

Siku ya mvua, mimi hupendelea zaidi kubaki ndani ya nyumba na kufurahia utulivu unaoletwa na sauti ya matone ya maji juu ya paa, kwani inanipa amani ya moyo. Mara nyingi, mimi hutumia wakati huo kusoma kitabu kizuri au kutazama filamu huku nikinywa kinywaji moto kama chai ya tangawizi ili kupatia mwili wangu joto. Ingawa mvua inaweza kubadilisha mipango yangu ya kutoka nje. Mimi huifurahia sana kwa sababu inafanya mazingira yawe na hewa safi na ubaridi mwanana unaonisaidia kupumzika vizuri na kutafakari mambo yangu kwa utulivu mkubwa.

Wikendi yangu huwa ni wakati wa kipekee wa kupumzika na kufanya mambo yanayonifurahisha baada ya wiki ndefu ya majukumu. Siku ya jumamosi, mimi hupenda kuenda mahali fulani tulivu au kutembelea mgaha wa kahawa ili kubadilisha mazingira na kufurahia kinywaji nikiwa na marafiki zangu wa karibu. Jumapili ni siku ya kawaida ya kufanya usafi wa nyumbani na maandalizi ya wiki inayofuata, lakini pia mimi huhakikisha napata muda wa kutosha wa kupumzika bila kufanya mambo mengi. Huo ni wakati muhimu sana kwangu kwa sababu unanisaidia kuimarisha mahusiano na watu ninaojihisi nao vizuri na kunipa nguvu mpya ya kuanza siku ya jumatatu.

Mimi binafsi hupenda sana kuoga kwa maji ya moto. Hasaa nyakati za asubui na kabla ya kwenda kulala. Kwa sababu maji ya moto husaidia kurelax misuli ya mwili na kuondoa uchovu bada ya siku ndefu ya kazi. Kuoga kwa maji ya moto kunanipa hisia ya utulivu na faraja. Na pia ni njia nzuri ya kukabiliana na hali ya hewa ya baridi inapojitokeza. Ingawa wakati mwingine maji baridi yanaweza kuchangamsha mwili. Naona kuwa maji ya moto yana faida nyingi zaidi za kiafya na kiakili kwani yananiwezesha kupata usingizi mnono na kuanza siku yangu kwa hali ya uchangamfu na amani.

Mazingira ya kazi huwa mazuri yanapojengwa juu ya msingi ya kuheshimiana, mawasiliano ya wazi na ushirikiano dhabiti kati ya wafanya kazi na uongozi. Mimi naamini kuwa mazingira yenye vifaa bora vya kufanya kazi, mwanga wa kutosha na utulivu husaidia sana kuongeza ufanisi na ubunifu kwa kila mmoja. Haidha kuwepo kwa utamaduni na kudhamini mchango wa kila mfanyikazi na kutoa fursa ya kujifunza kuna mfanya mtu ajihisi mwenye furaha na salama. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya akili na mafanikio ya muda mrefu ya shirika lolote lile.

Tunda langu ninalolipenda zaidi kuliko yote ni embe dodo, lililoiva vizuri, kwa sababu linaladha tamu sana na harufu nzuri inayovutia. Napenda kula embe hasaa, wakati wa kiangazi, likiwa limetoka kupozwa kwenye jokofu, kwani hunipa hisia ya kuburudika na kunichangamisha mwili wangu papo hapo. Pamoja na utamu wake, embe ni tunda lenye faida nyingi za kiafya ikiwemo kuongeza kinga ya mwili, na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Hivyo mimi hujaribu kuhakikisha nakula angalau tunda moja kila siku ili kuendelea kuwa na afya bora na nguvu ya kutosha.

Mimi najihisi mwenye matumaini na msisimko mkubwa kuhusu wasilisho hili. Kwa sababu limeni pafursa ya kueleza mawazo yangu kwa kina na kuonyesha ujuzi nileopata katika kipindi hiki cha maandalizi. Ingawa kuna changamoto kidogo za hapa na pale. Na jihisi nimejiandaa vyema kukabiliana na maswali yoyote yatakayo jitokeza na kutoa maelezo yanayoeleweka kwa wasikilizaji wangu wote. Na amini kuwa wasilisho hili litakuwa na tija na litasaidia kuleta uelewa mpya juu ya mada tuliyoijadili. Jambo ambalo linanipa amani na kuridhika moyoni ninapoelekea kukamilisha jukumu hili muhimu.

Mimi hupendelea zaidi kuvaa nguo za pamba ambazo ni nyepesi na zenye rangi tulivu kwa sababu zinanipa uhuru wa kutembea na kujihisi vizuri katika mazingira ya joto ya hapa kwetu. Napenda sana kuvaa mavazi ya kawaida kama suruali za jini na fulana ninapokuwa nje ya mazingira ya kazi kwani mavazi haya yanifanya nijione, nyumbulifu na mwenye msisimuko wa kufurahia siku yangu. Hata hivyo, ninapokuwa ofisini au kwenye mikutano rasmi, mimi hupenda kuvaa suti au mashati ya heshima ili kuonyesha weledi na kufuata maadili ya kazi, jambo ambalo hunifanya nijiamini zaidi, ninapowasiliana na watu mbali mbali.

Kile siku, mimi hutumia zana mbalimbali za dijiti kurahisisha maisha yangu, lakini muhimu zaidi ni simu yangu janja na kompyuta mpakato kwa ajili ya mawasiliano na kazi. Ninatumia programu kama WhatsApp na barua pepe kuwasiliana na marafiki, familia na wafanyakazi wenzangu, jambo ambalo hunisaidia kupata habari kwa haraka zaidi popote nipo. Pia, mimi hutumia mitandao ya kijamii na majukua ya utafiti mitandaoni ili kujifunza mambo mapya na kupata burudani wakati wa mapumziko. Kwani zana hizi za dijiti zimebadilisha namna tunavyofanya kazi na kuifanya dunia yonekane kama kijiji kidogo.

Ndio, mimi hupenda sana kula popcorn hasa ninapokuwa nyumbani nikitazama filamu nzuri au mfululizo wa vipindi vya televisheni wikendi. Popcorn ni kitafunwa changu cha kwanza kukichagua kwa sababu ni chepesi, hakishibishi sana na unaweza kuongeza latha mbalimbali kama chumvi au siagi kulingana na mapendeleo yako ya siku hiyo. Pia, mimi huona popcorn kuwa ni kitafunwa, kinacholeta msisimko, wa pamoja ninapokula na marafiki au familia. Kwani hufanya wakati wa mazungumza na burudani uwe wakufurahisha na wenye kumbukumbu nzuri zaidi.

Mimi ni mtu anayepene zaidi kuamka na jua asubuhi na mapema. Kwa sababu asubuhi ni wakati ambao akili yangu inakuwa imechangamka na inauwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kuamka na jua huwa kunanipa fursa ya kupanga ratiba yangu vizuri na kufurahia utulivu wa asubuhi kabla ya mji kuanza harakati zake. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu siku nzima Ingawa kulala mapema ni muhimu kwa afya Mimi huona kuwa asubuhi ndio wakati wadhamani Zaidi kwangu kufikia malengo yangu ya kila siku huku ni kifurahia mwanga mzuri wa jua unapuanza kuchomoza.

Hali ya hewa leo ni ya jua kali na anga ni angavu sana. Jambo ambalo linanifanya nijisikie mwenye uchangamfu na nguvu ya kufanya kazi zangu. Kwa sababu ya joto hili, nimeamua kuvaa mavazi mepesi ya pamba na miwani ya jua ili kujikinga na mionzi mikali ninapukuwa nje. Mimi binafsi, napenda sana hali ya hewa ya aina hii kwa sababu inaniruhusu kutembea kwa uhuru na kufurahia mandhari nzuri ya nje bila hofu ya mvua. Katika hali hii ya hewa, mpango wangu ni kwenda matembezi jioni au kukutana na marafiki kwenye bustani ili tufurahie ubaridi wa upepo mwanana jua linapozama.

Mimi hupenda sana kuogelea, hasa nyakati za mwisho wa wiki au ninapokuwa likizoni, kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuburudisha mwili wangu. Kuogelea kunanisaida kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu mpya baada ya kutoka kwenye maji. Hasa ikiwa ni siku ya jua kali. Ingawa mimi ni mtaalamu. Sana wa kuogelea. Ninafuraia sana muda. Ninaotumia kwenye kidimbwi. Cha kuogelea nikiwa na marafiki zangu. Kwani ni mchezo unaochangamsha akili na kuimarisha afya ya mwili kwa jumla.

Njia kuu ninayotumia kupumzika na kupata utulivu wa akili baada ya siku ndefu ya harakati ni kusikiliza muziki laini au kufanya mazoezi mepesi ya kupumua na yoga nyumbani. Mimi hupenda kutumia muda wa nusu saa kila jioni katika mazingira tulivu ili kutafakari na kuwezesha mwili wangu kuondokana na uchovu wa siku nzima. Nakumbuka nilianza kujifunza mbinu hizi za kutafakari miaka miwili iliyopita. Na tangu wakati huo, najihisi nikiwa na amani zaidi na mchangamfu mara tu baada ya kukamilisha kipindi changu cha mapumziko. Jambo linalonisaidia kulala vizuri na kuamka nikia na nguvu mpya.

Ninapokabiliana na kazi za dharura, jambo la kwanza ninalofanya ni kutulia na kutathmini uzito wa kazi hiyo ili niweze kupanga vipaumbele vyangu upya bila kupoteza mwelekeo wa majukumu mengine. Mimi hupenda kugawa kazi hizo katika hatua ndogondogo zinazoweza kutekeleza haraka. Huku nikitumia umakini wangu wote kukamilisha kile kilicho muhimu zaidi kwa wakati huo ili kuzuia mrundikano wa kazi. Mawasiliano ya kazi na timu yangu pia nisehemu muhimu ya mchakato huu. Kwani hunisaidia kupata msaada pale ninapohitajika na kuhakikisha kuwa kila mtu anaelewa mabadiliko ya ratiba. Jambo ambalo huleta ufanisi hata katika mazingira yenye shinikizo kubwa.

Kwa sasa, mimi nahitaji kuimarisha zaidi ujuzi wangu wa mawasiliano ya kidigitali na uchambuzi wa data Kwa sababu ulimwengu wa sasa, unategemea sana teknolojia katika kila nyanja ya utendaji Naamini kuwa kubobea katika maeneo haya kutanisaidia kufanya maamuzi sahihi zaidi kazini na kuongeza ufanisi wangu, ninaposhirikiana na timu mbalimbali mtandaoni. Aidha, nimepanga kuanza kozi fupi ya ujuzi wa uongozi ili niweze kuwa na uwezo mzuri zaidi ya kusimamia miradi na kuwahamasisha wenzangu kufikia malengo yetu kwa pamoja na kwa ubunifu wa hali ya juu.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupendelea kwanza kutulia na kuvuta pumzi ili kuzuia hisia hasi kutawala mazungumzo yetu. Kwani naamini kuwa suluhisho bora hupatikana kwa akili tulivu. Baada ya hapo, mimi hujaribu kumsikiliza mwenzangu kwa maakini bila kumkatiza. Nikilenga kuelewa mtazamo wake na chanzo cha kutofautiana kwetu kabla ya mimi kutoa maelezo yangu mimi huamini katika kutumia lugha ya staha na kutafuta marithiano yanayofaa kwa pande zote mbili badala ya kulazimisha ushindi kwani kudumisha mausiano mazuri na amani ni jambo la msingi zaidi katika maendeleo ya kijamii na kazini.

Mimi hupenda sana kula mkate wangano nzima kwa sababu unaladha nzuri na nibora zaidi kwa afya ya mwili wangu. Napenda kuula mkate huu hasa wakati wasubuhi nikiwa nimeupaka siyagi au asali na wakati mwingine mimi hupendelea kukaanga kidogo ili uwe na ukaka unavutia. Haitha mkate wangano mzima unanifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu zaidi Jambo ambalo hunisaidia kuwa na nguvu na umakini ninapoanza shughuli zangu za kila siku kazini au nyumbani.

Ndiyo, mimi huvaa miwani mara kwa mara, hasa ninapokuwa ni kisoma vitabu au ninapotumia kompyuta kwa muda mrefu ili kulinda macho yangu dhidi ya mwanga mkali. Nilianza kuvaa miwani miaka michache iliopita baada ya kugundua kuwa macho yangu huchoka haraka nikiwa kazini. Natangu wakati huo, miwani imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Ninapenda fremu zangu za sasa kwa sababu ni nyepesi na zinanifanya ni jihisi vizuri na mwenye kujiamini zaidi ninapofanya shughuli zangu mbalimbali. Iwe ni ofisini au ninapokuwa nje ni kitembea.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kwanza kupata chakula cha mchana chenye afya ili kurejesha nguvu milini. Kisha, hutumia muda uliobaki kupumzisha akili yangu. Mara nyingi, mimi hutembea kidogo nje ya ofisi ili kupata hewa safi na kunyoosha viungo. Jambo ambalo hunisaidia sana kuondoa uchovu wa kuka sehemu moja kwa muda mrefu. Pia, mimi hutumia wakati huo kusikiliza muziki upendao au kusoma habari fupi mtandaoni. Kwani mambo haya hunifanya nijisikie mwenye mchangamfu na tayari kuendelea na majukumu yangu ya mchana kwa ari na ufanisi zaidi.

Katika kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni waandishi wa maudhui na umakini katika maelezo kwa sababu kazi yangu inategemea sana wasilishaji wa habari sahihi na zinazoeleweka kwa urahisi. Pia, study za usimamizi wa muda ni ya pekee kwani inanisaidia kukamilisha majukumu mengi kwa wakati mmoja bila kupoteza ubora unaoitajika. Vile vile kuwa nauwezo wa kufanya kazi vizuri na timu na kuwa na ubunifu wa kutatua matatizo unisaidia kukabiliana na changamoto za kila siku ofisini na kuhakikisha kuwa malengo ya shirika ya nafikiwa kwa ufanisi mkubwa.

Mimi huwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kuweka mipaka iliyowazi na kufuata ratiba madhubuti inayotofautisha muda wa majukumu ya ofisini na muda wa kupumzika na familia. Ninahakikisha kuwa ni kimaliza muda wangu wa kazi ni nazima vifaa vyote vya mawasiliano ya kiofisi ili niweze kutumia wakati huo kikamilufu kufanya mambo yanayonifurahisha kama kusoma vitabu au kufanya mazoezi. Utaratibu huu unanisaidia sana kuepuka msongo wa mawazo na unanifanya ni rejee kazini kila siku nikiwa na nguvu mpya na hali ya juu ya kufanya kazi ufanisi. Kwani naamini kuwa na usawa kati ya maisha na kazi ni msingi wa mafanikyo ya muda mrefu.

Ushauri wangu mkubwa kwa mtu anayeanza kazi mpya, ni kuwa na nia ya kujifunza kila siku na kutokuogopa kuuliza maswali pale anapokwama. Kwani hiyo ndio njia ya haraka zaidi ya kukua kitaaluma. Ni muhimu sana kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzako kwa sababu ushirikiano ndio unaorahisisha utendaji wa kazi na kuleta matokeo bora kwa shirika nzima. Pia, ningemshauri awe na nidhamu ya hali ya juu katika usimamizi wa muda na kujituma kwa bidii. Huku akidumisha aaminifu na weledi katika kila jukumu analopewa ili aweze kujenga jina nzuri na kuaminika katika soko la ajira.

Ndio, nimeshawai kuwa na bahari mara kadhaa, na kila mara ni napoiona, mimi huvutiwa sana na ukubwa wake pamoja na rangi yake ya bulu inayopendeza. Na kumbuka mara ya kwanza kuona bahari ilikuwa nilipotembelea mji wa pwani kwa ajili ya likizo ya familia, ambapo nilitumia muda mwingi kutembea kwenye mchanga mweupe na kufurahia upepo mwanana wa baharini. Kwangu mimi, bahari ni sehemu ya utulivu wa ajabu ambapo naweza kukaa na kutafakari kuhusu kusikiliza sauti ya mawimbi jambo ambalo hunifanya ni jihisi mwenye amani na kurejesha furaha yangu ya asili.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza saa kumi na moja kamili ambapo jambo la kwanza ninalofanya mara tu baada ya kuamka nikunywa glasi mbili za maji ili kuchangamisha mwili wangu. Baada ya hapo, mimi hupata kifungwa kinywa chepesi ambacho kwa kawaida huwa ni chai ya rangi na mkate au matunda. Kisha, hujiandaa kwa ajili ya kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungu kabla ya kuoga na kuondoka kwenda kazini. Mimi hupena kuamka mapema hivi ili nipate muda wa kutafakari na kupanga malengo ya siku yangu kwa utulivu. Jambo ambalo hunifanya ni jihisi mwenye nguvu na mchangamfu asubuhi nzima.

Mimi hupenda kuweka picha zangu mtandaoni mara chache. Hasa ninapokuwa na matukio maalum kama sherehe ya kuzaliwa, safari za kikazi au likizo na familia yangu. Kwa kawaida, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya kutunza kumbukumbu na kushiriki furaha yangu na marafiki wa karibu pamoja na ndugu ambao wako mbali. Hata hivyo, mimi ni muangalifu sana kuhusu faraga yangu. Hivyo nina utaratibu wa kuchagua kwa makini picha ninazoweka na kuhakikisha kuwa mpangilio wa usalama wa akaunti yangu unaniruhusu kuonyesha maudhui yangu kwa watu ninao waamini tu.

Mimi nimeshawai kujaribu chakula chakigeni kutoka nchi ya China, kinacho itwa fried rice au waliwa kukaanga, ambao hupikwa kwa kuchanganywa na mboga mboga, mayai na wakati mwingine vipande vidogo vya nyama. Nilipata fursa ya kukionjo chakula hikimara ya kwanza, nilipotembelea mgahawa mmoja wakigeni jijini na nilivutiwa sana na ladha yake ya kipekee pamoja na harufu nzuri ya viungo vilivyo tumika. Tangu wakati huo nimekua nikipenda kujaribu vyakula mbali mbali vya kimataifa kwa sababu vinanipa uzoefu mpya wa tamaduni tofauti na kunisaidia kupanua mapendekezo yangu ya vyakula ni na vyokula kila siku.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea visiwa vya Zanzibar, ambapo ningependa sana kufurahia utulivu wa ufukweni na kuona mchanga mweupe pamoja na maji safi ya bahari. Ningependa kufanya shughuli mbalimbali kama vile kupiga mbizi ili kuona viumbe vya baharini. Kutembelea mji Kongwe wa Stone Town kujifunza historia na kuonja vyakula vya asili vya kienyeji vyenye viungo vingi. Ningependa kusafiri na familia yangu au rafiki yangu wa karibu ili kushiriki furaha hii pamoja kwani lengo langu kuu ni kupumzika kabisa na kutembea maeneo mpya ili kurejesha utulivu wa akili baada ya kazi nyingi.

Mimi hupenda kununua vitu mtandaoni mara kwa mara, hasaa ninapohitaji bidhaa za kipekee kama vifaa vya kielektroniki, vitabu au mavazi ambavyo ni vigumu kuvipata katika maduka ya kawaida yaliyo karibu nami. Sababu kuu ninayofanya nipende utaratibu huu ni urahisi wa kufanya manunuzi nikiwa nyumbani, jambo ambalo linaniokoa muda mwingi na kuniruhusu kulinganisha bei za wauzaji tofauti kabla ya kufanya maamuzi. Ingawa mara nyingine kuna changamoto za kuchelewa kwa mizigo bado naamini kuwa biashara ya mtandaoni ni njia ya kisasa na yenye ufanisi mkubwa inayorahisisha maisha yangu ya kila siku.

Mimi hupena kula chakula cha haraka, mara chache sana, hasa mwishoni mwa mwaka ni napokuwa na marafiki zangu na tunataka kupata mlo wa haraka na raisi bila kupika nyumbani. Ingawa vyakula kama chipsi, kuku wa kukaanga, na baga, vinaladha nzuri na vinapatikana kwa uraisi, mimi hujaribu kutovila mara kwa mara kwa sababu na jali sana afya yangu na umuhimu wakula mlo kamili. Kwa kawaida, mimi hupendelea zaidi vyakula vya asili vili vyopi kwa nyumbani, lakini wakati mwingine, mimi hujiruhusu kufuraia chakula chaharaka kama sehemu ya mabadiliko ya ladha na kupata burudani ya mloto fauti.

Mimi hupenda sana muziki na ingawa kwa sasa sijabobea sana nimekua nikijifunza kupiga gitaa kwa muda wa miezi michache iliyopita kwa sababu inanisaidia kupunguza misongo ya mawazo. Napenda sauti ya gitaa inavyoweza kuleta utulivu na kunifanya nijisikie mbunifu ninapojaribu kutengeneza melodi mbalimbali nikiwa nyumbani wakati wa jioni. Lengo langu ni kuendelea kufanya mazoezi kila siku ili niweze kupiga nyimbo zangu ni zipendazo kwa ufasaha zaidi. Kwani naamini kuwa kujifunza chombo cha muziki ninjia nzuri ya kukuza kipaji na kuimarisha umakini wa akili katika shughuli nyingine za maisha.